Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua, nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize muziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa? Labda mziki wa zamani, ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za taarabu. Zinaburudisha moyo. Au nisikilize rumba? Inafuraisha. Na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua wimbo wakupendeza niusikilize ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha unakuongezea. Nina leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona. Nitafurahia bila aibu.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

Mvuwa inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikaye nyumbani. Nadhani kukaa ndani ni bora. Mvuwa haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadhaa sijasoma. Sasa ni wakati mzuri. Watoto wanacheza chumbani wanafurahia, wanafurahi na mvuwa. Wanasema wanataka kwenda nje waangamize maji. Lakini ni baridi sana nitawasomea hadithi badala yake siku za mvuwa niza kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inahitaji supu ya moto.

Baruapepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja tu leo. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu, zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder. Nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa baruapepe tu.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

Napenda kuenda makitaba mara mbili kwa wiki. Maktaba ni mahali mzuri ya kutulia, kutopata, kutosumbuliwa na mazingira. Na unaweza kusoma vitabu mingi ukiwa katika maktaba. Unaweza kupata orodha mingi ya vitabu ambayo unaweza kuchagua kutoka. Na uweze kusoma vitabu hivyo na kupata na kupata maoni mbali mbali kutoka waandishi wengi. Pia ukiwa katika makitaba unaweza kupatana na mtu. Anaye kusaidia kuelewa kitu ambayo ilikuwa ina kusumbua akili. Juu maktaba imegawika katika katika section mbili mingi sana. Na katika sectioni hizo unapata watu wamekuja kukaa ambao wanataka kusoma kuhusu vitabu vya hiyo maeneo. Sasa kama umelemewa unaweza kupata usaidizi kutoka wenzako walio kuja pia kusoma katika maktaba So kwa hivyo unapenda kuenda makitaba mara mbili ama tatu kwa wiki ili niweze kupata masomo ya aina mbali mbali.

Ushauri ambayo anaweze kupea mtu anayeanza kazi ni kwanza aweze ku aweze kupea watu heshima yao katika kazi anayoanza. Na lingine ni aweze kutunza pesa zake. Ili iweze kumkidhi kukidhi vitu anazohitaji vitu anazohitaji kama chakula, kulipa mahali anapoishi. Pia kuenda kazini, unahitaji kulipa nauli ili uweze kuenda kazini. Kwa hivo naweza kumshauri ajuwe kupanga pesa pesa zake ili asikuje kuteseka pesa imeisha na hana la kukula ama ajalipa nyumba. Kwa hivyo akiwa pia hapo aweze kufanya kilichompeleka kazini asikorofishane na wakubwa wake. Na akifanya hivyo ataweza kufaulu katika kazi hiyo ataweza pia labda kuongezewa cheo katika kazi. Na ataona kazi lake imemsaidia.